Ndiyo nasoma gazeti mara kwa mara kwa sababu napenda kujua kinachoendelea nchini na duniani. Gazeti hunisaidia kupata habari za siasa, uchumi, michezo, na burudani. Pia huniongezea maarifa na kunisaidia kuboresha lugha yangu ya kiswahili.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto hasa wakati wa subuhi au wakati wa baridi. Maji ya moto hunisaidia kupumzisha misuli na kuondoa uchovu baada ya siku ndefu ya kazini. Pia hunifanya, anijisikie safi na mwenye nguvu zaidi. Naona kuoga kwa maji moto, kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa utulivu.

Kipindi ninacho kipenda sana ni kipindi cha habari. Napenda kipindi hiki kwa sababu hunisaidia kujua mambo yanayoendelea nchini na duniani. Kupitia habari ninapata taarifa kuhusu siasa, uchumi, michezo na matukio mbalimbali ya kijamii. Pia hunisaidia kuongeza ufahamu wangu na kunifanya niwe mtu mwenye maarifa zaidi.

Mimi huoga mara moja au mara mbili kwa siku kutegemea na hali ya hewa na shughuli nilizofanya. Kwa kawaida huoga asubui kabla ya kuanza kazi ili nijisikie safi, mwenye nguvu na tayari kwa siku. Wakati wa jioni hasa kama nimefanya kazi nyingi au hali ya hewa ni ya joto. Huoga tena ili kuondoa uchofu na kujisafisha.

Kumbu kumbu nzuri ninayo kutoka utotoni ni wakati nilipokuwa nikicheza na marafiki zangu shambani karibu na nyumba yetu. Kila asebuhi tunakusanyika tukicheza michezo mbalimbali na kurusha mpira, kukimbia na kucheza mashauru. Nilipenda pia kushirikiana na ndugu zangu katika kazi ndogo ndogo za nyumbani kama kulima mimea au kuchanga. Nganya chakula. Kila wakati ule ulikuwa na furaha na tulikuwa na mshikamano wa karibu sana. Kwa hivyo.

Napenda sana somo la sayansi ya biolojia. Kwa sababu linanisaidia kuelewa maisha ya viumbe hai. Mwili wa binadamu, mimea na wanyama. Kupitia biolojia, ninajifunza jinsi viumbe vinavyokua, kuzaliana na kuishi kwa ushirikiano na mazingira yao. Somo hili pia linanifundisha kuhusu afya na lishe. Jambo amwalo ni muhimu kwa maisha ya kila siku.

Nige mshauru mtu mwingine kila wakati kuwa mwaminifu na mwenye bidii katika kila jambo analo lifanya. Kuwa mwaminifu kuna saidia kujenga uaminifu miongoni mwa watu na kufanya wengine wakuthamini huku bidi inasaidia kufanikisha malengo yako. Pia nige mshauru mtu huyo kujifunza kushirikiana na wengine kwa heshima na uvumilivu. Kwani, hakuna mtu anayefanikisha maisha peke yake. Kila mtu anaitaji msaada wenza ake.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa kwa sababu ni muhimu kujua kinachoendelea duniani. Kupitia habari za kimataifa, ninaweza kuelewa siasa, uchumi, hali ya hewa na migogoro inayotokea katika nchi nyingine. Hii hunisaidia kuwa na mtazamo mpana wa maisha na kufanya maamuzi bora katika maisha yangu ya kila siku.

Utaratibu wangu wa jioni uwanza mara tu ninapofika nyumbani kutoka kazini. Kwanza napumzika kidogo na kushusha mawazo baada ya siku ndefu. Maranyingi huwa nakula chakula cha jioni pamoja na familia yangu. Tukishirikiana hadithi za siku na kucheka pamoja. Baada ya hapo napenda kutumia mda kidogo kusoma au kutazama televisheni ili kupata burudani ya wabari. Baada ya kusoma au burudani, hujipanga kwa ajili ya kesho, hii inaweza kujumuisha kuandama mavazi kupanga ratiba au kufanya mazoezi madogo kama kutembea au kufanya yoga kwa mda mfupi. Kabla ya kulala hua na muda wa kutafakari au kuandika kumbukumbu za siku, jambo ambalo linasaidia kuwa na mtazamo chanya na kupumzika vizuri. Mwisho, ulala mapema ili kupata usingizi, wakutosha na kuamka nikiwa tayari. Kwa siku mpya. Utaratibu huu wajioni unisaidia kudumisha afya mpangilio wa maisha na usiano mzuri na familia. Pia unisaidia kuwa mvumilivu na mwenye nguvu na mwenye hali kesho.

Napenda kuamka na jua kwa sababu hunisaidia kuanza siku kwa nguvu na kuamka asubuhi mapema kuna nisaidia kupanga siku yangu vizuri kukamilisha kazi mapema na pia kufurahia hewa safi na utuluvi wa subuhi. Mara nyingi hupata nafasi ya kufanya wazoezi madogo kusoma au kufikiria mpango ya siku kabla ya shughuli nyingine kuanza. Hata hivyo, napenda pia kulala mapema mara nyingi, kwani usingizi mzuri ni muhimu kwa afya ya mwili na akili. Kulala mapema kunanisaidia kuamka mapema bila kuchoka. Kuongeza ufanisi kazini na kudumisha mtindo mzuri wa maisha.

Majira nina yaopenda zaide ni majira ya mvuwa kwa sababu huleta utulivu na mandhari ya kipeke. Napenda jinsi mvua inevyonyesha, ikileta upepo safi na hutowa nafasi ya kupumzika. Majira haya pia usaidia mimea kukua vizuri na hivyo mazingira kuwa mazuri na yenye rangi ya kijani inayoleta furaha.

Ndio, nina kumbukumbu nzuri za shule ambazo hunifanya nicheke na kujisikia furaha nikikumbuka. Kumbukumbu moja nzuri ni wakati wa michezo ya shule hasa mchezo ya mpira wa miguu na mashindano ya masomo. Tulicheka, kushirikiana na kujifunza kushirikiana kama timu. Nilifurahia sana kushirikiana na marafiki zangu na walimu waliotufundisha kwa moyo wote.

Mimi uwenda maktabani mara kadha kwa wiki kulingana na mahitaji yangu ya masomo au utafiti. Mara nyingi uwenda maktabani siku za wiki za kazi au likizo za shule ili kusoma vitabu vya nyongeza. Kukopa vitabu vya masomo au kupata tarifa ya kisayansi na kijami. Maktaba ni sehemu nzuri ya utulivu na ni raisi kuzingatia masomo bila osumbufu wa mazingira ya nyumbani.

Napofuraha kukua nyumbani, napenda kutumia muda wangu kwa shughuli zinazonifanya nijisikie tulivu na mwenye furaha. Kwanza, mara nyingi hua nanacheka na familia yangu na kushirikiana na ndungu zangu katika mazungumuzo au michezo midogo ya ndani. Pia napenda kusoma vitabu, kuangalia vipindi vya televisheni au kusikiliza muziki ninaoupenda. Jambo ambalo hunisaidia kuongeza furaha na utulivu wa moyo.

Napenda kutumia muda wangu na familia yangu kufanya shuguli mbali mbali. Ambazo unisaidia kujenga mshikamano na furaha. Kwanza napenda tulale pamoja kujumuika katika mazungumuzo na kucheka pamoja. Kushirikiana hadithi za kila siku au kumbukumbu nzuri. Maranyingine tunapenda kupanga chakula pamoja kupika au hata kukula chakula chajioni pamoja. Jambo ambalo husaidia kudumisha urafiki na mshikamano wa familia.

Ningemshauri mtu anayeanza kazi kuwa na bidii na uvumilivu katika kila jambo analofanya. Kuwa mwaminifu, kuzingatia majukumu na kushirikiana vizuri na wenzako ni muhimu sana ili kujenga sifa nzuri kazini. Pia ningemshauri kujifunza kutoka kwa wafanyakazi wazoefu, kuuliza maswali pale anaposhindwa kuelewa, na kutopoteza moyo pale changamoto zinapojitokeza.

Ndiyo, nimewahi kusafiri mahali pazuri sana ambako nilifurahia sana mandhari na mazingira. Kumbukumbu yangu nzuri ni wakati nilipokwa. Nikiwa kwenye mto pamoja na familia. Mahali pale palikuwa na upepo safi, mimea yenye rangi nzuri ambayo ilinifanya nijisikie furaha na utulivu wa moyo.

Ndiyo, napenda sana pwani kwa sababu ni mahali pazuri pa kupumzika, kufirahia upeposafi na kuangalia mawimbi ya bahari. Napenda wakati wajua la asubui au jioni, pale muanga narangiza bahari uchanganyika na kutoa mandhari ya kupendeza. Pwani pia ni mahali pazuri pa kufanya burudhani kama kuogelea, kutembea kwenye mchanga, au kucheza michezo ya pwani na familia.

Mimi hutumia simi yangu zaidi kwa kuwasiliana na familia na marafiki. Kupitia simu ninaweza kupiga naweza kupiga simu kutumia ujumbe mfupi na kutumia programu za mazungumuzo ili kushirikiana na watu muhimu katika maisha yangu. Hi hufanya ni shirikiane na familia na marafiki hata pale tukiwa mbali na kuimarisha uhusiano wetu.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni mazuri kwa afya na hunisaidia kuwa na nguvu na mwili wenye afya. Maziwa ya naviruktubisho muhimu kama kalsiamu, vitamin D na protini ambazo usaidia mifupa yangu kuwa imara na kuimarisha afya ya jumla. Napenda kunywa maziwe safi asubui ili kuanzisha siku yangu kwa nguvu na nishati.

Mimi hucheza mara nyingi na marafiki zangu wa karibu na ndugu zangu. Tulipo pamoja, tunacheza michezo mbalimbali kama mpira wa mguu, kurusha mpira au michezo ya kiasili ya kijamii. Kucheza na marafiki kunanisaidia kufurahia muda wangu, kucheka na kujenga mshikamano wa urafiki wa kweli.

Napenda rangi za kijani au bluu nyepesi kwa kuta wa chumba kwa sababu zinanipa utulivu na hisia za amani. Rangi hizi pia husaidia kuzingatia vizuri pale ninapokuwa nikisoma na kufanya kazi ndogo ndogo ndani ya chumba changu. Zaidi ya hayo rangi nyepesi hunifanya chumba kiwe angavu na kirifu zaidi. Jambo ambalo hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha.

Nawasiliana na wafanyi kazi wangu kwa njia ya heshima, uwazi na ushirikiano. Mara nyingi, tunatumia mazungumuzo ya uso kwa uso, simu au barua pepe. Ili kuwakikisha kila mmoja analewa jukumu lake na poelezewa mawazo yangu au kushirikiana katika kazi. Ufanyika kwa njia ya heshima, ili kuwepuka mchanganiko na kuwakikisha kila mtu anahisi kuthaminiwa.

Ndiyo, nimewai kuona bahari na kumukumbu hiyo ni ya kipeke sana. Nilipofika kwenye mpwani, nilifurahia sana mandhari yake. Mawimbi makubwa, rangi ya maji yenye blue ya kuvutia na upepo safi wa bahari. Kuona bahari, kuna nifanya nijisikie huru tulivu na karibu na asili.

Napendelea viatu ambavyo ni vyenye starehe, rahisi kutumia na vinavyofaa kwa hali mbalimbali. Kwa mfano, napenda viatu vya mchezo kama sneakers kwa sababu ni rahisi kutembea navyo. Vinafaa kwa mazoezi na hutoa faraja wakati wa siku ndefu. Vile vile, napenda viatu rasmi vinavyofaa kazini kwani hufanya nionekane mzuri na mwenye heshima.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kutumia muda wangu kwa shughuli zinazonipa faraja na hutoa nishati kwa kipindi cha mchana. Kwanza, mara nyingi hulala kidogo au kupumzika ili kuondoa uchovu wa asubuhi na kuendelea na shughuli zangu kwa ari. Hii husaidia mwili wangu na akili yangu kuwa makini na yenye nguvu. Zaidi ya hapo, napenda pia kula chakula cha mchana, utulivu na marafiki wenza angu. Tukishirikiana mazungumzo madogo kucheka na kufurahia muda pamoja. Wakati mwingine napenda kusoma kitabu kidogo, kusikiliza mziki au kutembea kidogo pale nje ya ofisi. Jambo ambalo hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuimarisha afya.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na kumbukumbu hiyo ni nzuri sana kwangu. Nilishiriki katika shughuli mbalimbali kama kusaidia kusafisha mazingira. Kuhamasisha wenzangu kuhusu usafi na kushiriki katika shughuli za jamii kama kusaidia watoto wa shule au wazee. Kufanya kazi ya kujitolea kunanifundisha thamani ya kusaidia wengine bila kutegemea malipo. Na kunanisaidia kujenga tabia ya huruma na mshikamano na jamii.